Ndiyo, mimi hutumia video kwa mawasiliano mara kwa mare na kila wakati katika mwasiliano. Hii ni kwa sababu video inanisaidia kuwasiliana na watu ambao wako mbali nami. Wale ambao nimekaa sana bila kuonana na wao. Wale ambao sijapatana na wao kwa wakati mrefu. Wale ambao nataka kuwaona au kuwaonyesha jambo mpya. Awa wale ambao wanataka kuoneshwa jambo kupitia video. Asa, nisaidi ananisaidia kuwasiliana na wao wakati kama uo. Pia, video inisaidia na nisaidia kuwasiliana na watu ambao wako inchi za mbali kwa inchi ingine na wale ambao wako mbali. Kwa sababu, ni ngumu sana kupatana uso au ana kwa ana kwa wakati mrefu sasa video inisaidia kuongea na wao na kuonana ana kwa ana kwa ana kutumia video. Hii inanisaidia kudumisha ile umoja katikati yangu na watu ambao wako ndani ya maisha yangu. Naona, sasa video, natumianga sana kwa mawasiliano inanisaidia sana katika maisha yangu ya kila siku.